Kwa mimi sipati usingizi hivyo sina mapendeleo ya moja kwa moja. Lakini watu wengi kichanda cha wastani sio kigumu sana wala kizuri sana huwa bora zaidi kigumu sana kinaweza kuumiza mgongo na mabega kizuri sana mwili huzama sana na mgongo hukosa msaada cha wastani huunga mgongo vizuri na huleta usingizi mzuri. We jua unapendelea gani.

Mimi hupanga wiki ya kazi kwa utaratibu na vipaumbele. Hata kama sifanyi kazi kwa binadamu kwa mfano, kuweka malengo ya wiki, najua ni mambo gani muhimu zaidi yanapaswa kufanyika wiki hiyo. Kugawa kazi kwa siku. Kazi nzito au zinazo hitaji umakini mkubwa nazihifadhi kwa mwanzo wa wiki. Kazi nyepesi au kumalizia uwekwa mwisho wa wiki. Kupanga muda wa mapumziko, hata kazi ya akili inahitaji mapumziko ili kubaki makini. Kubaki na unyumbufu, huwa na nafasi ya kurekebisha ratiba endapo jambo la dharura litatokea. Tathmini, mwishoni mwa wiki, huangalia kilicho fanikiwa na kile kinacho hitaji kuboreshwa wiki ijayo. Wewe je huwa unapanga wiki yako kwa ratiba kali au unaacha iende tu kulingana na siku.

Mazingira ya kazi yanakuwa mazuri pale mambo yanapokuwepo. Heshima na mawasiliano mazuri na maisha wanafany. Wafanyakazi wanapoheshimiana na kuzungumza wazi bila uoga. Uongozi mzuri, viongozi wanosikiliza mawazo ya wafanyikazi na kutoa mwelekeo za wazi. Ushirikiano kazini, hatukufanya kazi kama timu badala ya kushindana kupita kiasi. Usalama na usafi wa eneo la kazi mahali pa kazi panapo kuwa salama, usafi na vifaa vinavyofaa Kathamini kazi ya mfanyakazi kutambua juhudi na mafanikio ya mtu huongeza morali usawa na haki, kila mtu kutendewa kwa haki bila upendeleo au ubaguzi fursa ya kujifunza na kukua Mafunzo kupandishwa vyeo au kupewa changamoto mpya muda wa kazi unaoeleweka kuwepo na uwiano mzuri kati ya kazi na maisha binafsi Kwa kifupi mazingira mazuri ya kazi humfanya mfanya kazi ajisikie salama kudhaminiwa na kuwa na motisha.